Ndio, napenda kula popcorn hasa wakati nimekaa ni kuona filamu ama sinema. Napenda kula popcorn sana kwa sababu huwa ni nzuri na inasaidia. Inanisaidia wakati pia nimekaa peke yangu, ama nimeenda kutalii, ama nimeenda safari, ni kwa gari. Mimi hupenda kukula popcorn kwa sababu huwa inanisaidia na iko tamu na huwa ni chakula chepesi ama chakula rahisi ambacho hakijai tumbo na hakishibishi tumbo langu. Ndiyo, sababu napenda kula popcorn sana wakati naangalia filamu nyumbani, wakati naona sinema, wakati nimekaa safarini, wakati nimeenda pia kutalii, napenda kula popcorn.